Kwa kweli, chakula mimi ninachokipenda ni pilau. Pilau ni chakula mimi napenda kuila sana. Sasa, ninapoenda kwa waswahili huko uswailini. Na jinsi ladha yake, naeza kuelezea kwamba, iko na ladha tamu sana. Yaani, iko na aroma na ladha poa sana. Na mara ya kwanza nilipoila, nilipikiwa na mzazi wangu, mama. Ambaye alikipika vizuri sana, mimi nikapenda, akaweka pia greens. Na vile mimi, mtu mwenye alinieleza ni mama ni yeye alikipika. So ni yeye alinieleza vile mtu anaprepare hivyo hivyo na mimi nikafuatilia mara ya mwisho kula hii chakula mi nilikula last week on Friday I usually take it every Friday.

Naweza sema nakuanga na mambo mingi after nimetoka kazi masaa ya jioni mimi ujisafisha na kwanza naenda gym na mimi huanza kupumzika tuseme kitu saa moja hivi juu hio ndio time yenye natoka gym namaliza kupika namaliza kuoga kama kuna sherehe za jioni mimi sipendangi sherehe za jioni so I don't do those sherehe na mimi najiandaa kulala kwa kuoga macho na kukunywa coffee kidogo. Then nasoma novel. Then naomba mola. Then mimi nalala mimi huhisi furaha sana jioni juu najua nitakuwa relaxed na hiyo experience ya kukaa tu chini hivi umerelax inakuanga poa sana.

Kitabu ninaweza kusema nakipenda ni kitabu fulani kilichoandikwa na Dennis Brown. Dennis Brown ambaye aliandika kitabu kuhusu mambo na kanisa ya catholic. Ni hadithi, ni hadithi poa ya kanisa, na pia naweza kusema ni hadithi na ni utafiti pia kutoka kanisani, Catholic, ilikuwa juu ya mambo ya Freemasons. Mimi nakumbuka mhusika mkuu alikuwa ni John Paul the First ambaye alikuwa Papa. Aliuawa after thelathini na tatu days in office. Na mtu aliyenishauri kisoma kitabu hicho ni ndugu yangu ambaye ni padre. Alikuwa ananielezea mambo ya Catholic. So ningependa kusoma kitabu kingine pia cha mwandishi huyu huyu anayeitwa Dan Brown. Anakuwa ameandika vizuri sana, Dennis hako the best.